Utaratibu wangu kila asubuhi naamka na kunawa uso, kisha napiga mswaki napata kiamsha kinywa, napenda kuamka saa moja asubuhi kabla ya kuondoka navalia vizuri najihisi mwenye furaha asubuhi.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni ya rambo ninaipenda filamu hii kwa sababu iliigizwa kwa ustadi ni filamu ya vita niliiona mara ya kwanza nilipokuwa mdogo babangu ndiye aliyeleta hamu ya kuiona ningependa kuiona tena.

Mji niliozaliwa ni mji wa Eldoret, Eldoret inavitu vyakuvutia kama hali nzuri ya hewa mambo mazuri ya utotoni ninayokumbuka huko ni vile tulikuwa tunafanya ukulima mji huo ni maalumu kwa kustawisha chakula tele. Ninarudi Eldoret mwisho wa mwaka.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuogelea kuogelea ni muhimu kwa sababu inaokoa maisha sijawahi jaribu kuogelea nitajifunza kwa kutafta mwalimu atakaye nifundisha. Nitaanza mwezi ujao.

Na sherekea mwaka mpya kwa kuvalia nguo mpya kisha naenda kanisani kushukuru Mungu baada ya hapo narudi nyumbani ambapo chakula kitamu kimeandaliwa.

Napenda chakula chenye mafuta chakula chenye mafuta huwa na ladha tamu pia chakula chenye mafuta humsaidia mtu kunenepa. Chakula chenye mafuta pia husaidia mwili kuwa na nguvu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kijaluo lugha hii itanisaidia kuwasiliana na marafiki wangu wengi ambao ni wajaluo lugha hii inazungumzwa na watu wengi sana nchini Kenya.

Ninajiandaa kuenda kwa mkutano kwa kuandika hoja muhimu zinazo paswa kujadiliwa na pia kuandika ratiba ya wazungumzaji watakao zungumza kwenye mkutano huo.

Niliamka saa moja asubuhi kitu cha kwanza nilichokifanya ni kuoga na kupiga mswaki. Nilikula chakula cha wali na maharagwe baada ya hapo nilienda kazini. Nilijihisi mwenye furaha.

Kinywaji ninacho kipenda ni chai. Chai hii huwa na kunywa wakati wa asubui aliye nieleza kuhusu kinywaji hiki ni mama yangu baada ya kunywa kinywaji hiki na jihisi mwenye furaha.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya nyama iliyopikwa vizuri nahisi harufu hii wakati wa chakula cha mchana kinapopikwa. Harufu hii hunikumbusha mama yangu najihisi mwenye njaa ninapopata harufu hii.